Ndiyo, mimi ninapenda kucheza na kutazama michezo. Haswa mchezo ya football. Ni michezo ambayo inafanya mtu kuchangamuka na pia mtu huweza kufikiria na kuona mbele. Michezo ya football ni michezo mizuri sana. Inayoleta faida kwenye nchi, inaleta faida kwenye community, inaleta faida kwenye mta. Na pia inasaidia watoto sana sababu watoto wengi wanapocheza michezo ya football hawa apotelei kwenye dawa za kulevya ama maisha yao haya haribiki.

Tabia ninayopenda kwa watu wengine ni tabia ya kuniheshimu wakati unapokua na mtu ambaye anakuheshimu anaye kuelewa anayejua ambacho unahitaji kwenye maisha yako ni kitu ya maana sana. Kwa maana mimi hupenda wakati niko na mtu ambaye ananiheshimu na pia anapozungumza, matamshi yake ni matamshi ya maana na ni matamshi yanayoeleweka. Sababu unapoishi na watu bila kuheshimiana, unapoishi na watu bila kujuliana hali. Na bila kuzungumza kwa dhati na bila kuzungumza kwa njia inayofaa unapata mara nyingi munakosana. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na watu ambao wanakupa heshima wewe kama binadamu na ambao wanaheshimu mawazo yako chochoto ambacho unataka kufanya.

Mimi hupenda wakati kuna joto, sababu wakati kuna baridi, kuna maradhi mingi ambayo huchipuka huo wakati. Sababu wakati baridi ipo, kufanya kazi, kunavyo stahili ni ngumu, na pia kupata, kupa watoto matunda ama nini kuweza kukula matunda wakati wa baridi. Pia inaleta baridi na magonjwa mengi sana kwenye mwili. Kwa hivyo mimi wakati mwingi hupendelea wakati season ya joto, sababu pia season ya joto inasaidia mambo mingi sana. Wakati ninapotaka kufanya biashara inanoga wakati kama unataka kuuza maji, matunda, hiyo ni biashara ambayo inasaidia sana wakati kuna joto.

Ndiyo mimi hupenda kuskiliza redio, sababu redio ni kitu ya maana sana na husaidia wakati unamawazo mengi, ukiskiza redio inakusaidia sana kupunguza mawazo. Na pia kupata habari, ze zinazoendelea kwenye mashinani. Redio husaidia sana sababu ni vizuri sana kujua ambacho kinaendelea kwenye nchi, kwenye mazingira, mahali ambapo unaishi. Sababu unaposkiza redio ni vizuri, utapata information nyingi sana, ama utapata ujumbe mwingi sana. Pia redio husaidia wakati kunachezwa ngoma, unajipata mara kwa mara, unaenda, unaweza kujua ngoma zinazotolewa za kisasa na pia kupu kupuguza mawazo, unaposkiza hizo ngoma. Kwa hivyo ninapenda kuskiza redio sana na haswa redio za lugha ya mama sababu iyo ndio rugha rahi rahisi ambayo mtu anaeza pia kuelewa.

Hapa karibu na kwangu kuna mfanya biashara mzuri sana anayeuza ma nguo amefungua biashara kama biashara kumi na hiyo biashara za nguo. Anauza nguo kwa wingi sana anauza kwa wholesale na kwa retail. Sababu mimi kumpenda sababu ni mtu ambaye hana maneno mingi na ni mtu anaye jiheshimu mtu ambaye anaye jua ambacho anachofaa kufanya na pia hana kiburi wakati anaongea na wafanyi kazi wake utadhani pia yeye ni mfanyi kazi wa pale iwapo tu ndo utajua wakati mavazi yake ndio tofauti lakini ni mfanya biashara anayenoga kabisa na anaye julikana kwa biashara. Na anaeleweka sana kwa kusaidia watu wengi.

Ndiyo nimewahai kushiriki na kilimo sababu kilimo ni kitu ya maana sana. Inasaidia kuongeza vyakula kwenye nchi. Nimewai kushiriki na kilimo cha viazi. Viazi inasaidia wakati wa kiangazi watu wanapata viazi chakula cha kukula na pia mapato. Wakati nafanya ukulima mapato yangu huwa mazuri sana. Wakati huo nitaweza kulipa karo ya shule, kulipa kodi ninayoishi, na mambo yanakuwa mazuri sana. Ndiyo mana mimi huonelea ni vizuri kushiriki kwenye kilimo.

Mimi hupenda kuvaa nguo za heshima, zinapo ninapovaa nguo ya heshima naonekana mimi ni mtu wa thamani ni mimi ni mtu wa kupeleka heshima. Ndiyo mana mimi huonelea ni vizuri navaa nguo ya heshima. Sababu unapotembea mbele ya watu, unapoonekana mbele ya watu, ukiwa umevaa nguo ya heshima. Watu wanakupa heshima zako, na pia wananithamini sana. Wakati ninaenda mbele ya watu bila nguo ya heshima unapata kila mtu ana mtazamo wa tofauti tofauti. Nakuwa na mavazi unayovaa si, mavazi yanayoeleweka. Kwa hivyo, mimi huonelea vizuri napoenda kununua mavazi yangu. Nivae mavazi ambayo yana heshima. Ninaonekana mimi ni mtu wa thamani.

Chakula ambacho mimi hupenda kula jioni ni chakula, chakula cha cha chakuongeza nguvu. Haswa na mjipata nikikula, chakula cha ugali, ama ama chakula ambacho kinaitwa gidheri. Sababu hiyo chakula hicho chakula ni chakula kizuri ambacho kinaongeza nguvu kwenye mwili ya mtu kinakusaidia. Inasaidia sana wakati nakula chakula ambacho kina nguvu jioni.

Maranyingi wikendi mimi hukua kwa nyumba yangu. Pia kufanya usafi na kutengeneza nyumba yangu. Pia mimi ujipata nimetokelezea kidogo naenda kwenye marafiki wangu ili ni juwa juliehali na pia kutaka kuu kujikimu kimaisha na kujiweka bizi kidogo. Sababu wakati mtu anapo kuwa kwa nyumba mara mingi unajipata huko na mawazo wa hivyo mara nyingi weekendi napenda kuwa bizi kidogo hili mawazo isiwe kanikamba.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kifedha. Sababu kifedha ni kila mtu kuwa na fedha ni kila kitu kwenye haya maisha. Sababu bila fedha kujikimu kimaisha pia inakuwa ni ngumu. Ndiyo mana mimi ningependa sana. Ningekuwa na uwezo. Ningependa sana kuwa na fezha kwenye maisha yangu. Sababu fedha ni inasaidia maisha kuwa rahisi. Unaeza kulipa nyumba, kununua chakula, kuvaa mavazi mbayo, niya kisasa mavazi mazuri na pia kuku kupunguza stress. Ukiwa na pesa mawazo mengi hayaezi kakushika.

Somo ambalo nililopenda shuleni ni somo na Kiswahili. Sababu hilo somo ni somo ambalo kila mtu huongea. Kiswahiri ni luga ambayo kila mtu huweza kuongea. Kwa hivyo ni somo ambalo nililopenda sana wakati nilikuwa nafanya shuleni Kiswahili. Niliweza kupata alama nzuri kwenye Kiswahili. Sababu niliweza kuelewa kwa dhati na kwa dhamani sana. Na nikaweza kuelewa mambo tofauti tafauti tunayo ya zungumza kwenye kiswahiri.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano ya mpira pale nyumbani, na pia pale shule shuleni. Kwasababu tulikuwa tunamashindano mengi sana ambayo yaliyokuwa yanatufonza. Na pia kulikuwa na mashindano baina ya shule ka kadhaa kadha, kadha wa kadha. Ambazo tulilokua tunashiriki, na wanafunzi wenzangu. Yalikua ni mashindano ya maana sana sababu yalikua yanafanya tuweze kuelimika kwa njia tofauti.